Mimi huchukua hatua kathaw kulinda mazingira yetu. Kwanza, nimeacha kutumia mifuko ya plastiki na badala yake mimi hutumia mifuko ya kitambaa. Pia, mimi huhakikisha kuwa situpi taka ovio na ninapanda miti nyumbani kwetu ili kuifanya hewa iwe safi.

Mimi hukagua barua pepe zangu mara mbili au tatu kwa siku. Kawaida, mimi hufanya hivyo asubuhi ninapoamka ili kujua ratiba yangu na jioni kabla ya kulala ili kuhakikisha sijakosa ujumbe wowote muhimu. Utaratibu huu unanisaidia kukaa na habari mpya bila kupoteza muda mwingi kwenye simu au kompyuta yangu.

Swali la ikiwa ningependa kurudi ujanani ni swali linalozuwa hisia mseto moyoni mwangu. Kwa upande mmoja, ningependa kurudi ujanani ili kufurahia tena ile nguvu ya ajabu, udadisi wa hali ya juu na ulimwengu uliokuwa umejaa fursa zisizo na kikomo. Ujana ni kipindi ambacho moyo hauna hofu ya kushindwa na kila ndoto inaonekana inawezekana kutimia. Kurudi huko kungenipa nafasi ya kurekebisha makosa fulani na kufanya maamuzi kwa hekima niliyo nayo sasa. Hata hivyo, nikitafakari kwa kina ninaona kuwa kila hatua ya maisha ina uzuri wake wa kipekee. Ingawa ujana una msisimuko, utu uzima unakuja na zawadi ya hekima, utulivu na ujasiri ulipotakikana kupitia changamoto za maisha.

Kusoma vitabu ni kama kusafiri ulimwenguni bila kutumia miguu. Na kwangu mimi, aina ya vitabu ninavyopenda zaidi ni vile vya wasifu wa watu waliofanikiwa na vitabu vya hadithi za kusisimua. Napenda kusoma wasifu wa watu mashuhuri kwasababu inanipa fursa ya kujifunza siri za mafanikio yao, changamoto walizopitia na jinsi walivyoweza kuzishinda. Vitabu hivi vinanipa hamasa ya kupambana na maisha na kunionyesha kuwa kila ndoto inawezekana ikiwa kuna juhudi na nidhamu. Kupitia maisha ya wengine, mimi hupata dira ya kuongoza maisha yangu mwenyewe. Vile vile, mimi huvutiwa sana na vitabu vya hadithi za kusisimua au riwaya. Vitabu hivi hunisaidia kuchangamsha akili na kunijengea uwezo wakufikiria kwa mapema. Ninapozama kwenye kurasa za hadithi nzuri, mimi hujihisi kama niko ndani ya ulimwengu mwingine. Nikijifunza tamaduni tofauti na lugha fasaha.

Katika ulimwengu wa sasa unaobadilika kwa kasi, mimi ninaamini kuwa kujifunza ni mchakato wa maisha yote. Ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi kwa sasa ni ujuzi wa mawasiliano na ufasaha wa lugha. Ingawa ninaweza kuzungumza na watu nahisi kuna umuhimu wa kujifunza jinsi ya kutoa hoja zangu kwa ushawishi, umakini na ujasiri zaidi mbele ya hadhara. Mawasiliano bora ni daraja linalounganisha watu. Kwa kuimarisha ujuzi huu, nitaweza kueleza mawazo yangu kwa urahisi zaidi iwe ni katika mazingira ya kazi, shule au hata katika mahusiano ya kijamii.

Katika ulimwengu wa leo wa kidijitali, kompyuta imekuwa chombo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huitumia kompyuta yangu zaidi kwa ajili ya kujifunza na kutafuta maarifa mapya. Mtandao wa intaneti ni kama maktaba kubwa duniani. Hivyo mimi hutumia kompyuta kusoma makala, kutafuta habari za utafiti na kujifunza ujuzi mpya ambao unanisaidia kujiendeleza kimasomo na kitaaluma. Mbali na kujitengenezea ama kujiendeleza kimaarifa, mimi hutumia kompyuta kama nyenzo kuu ya kazi ya mawasiliano rasmi. Kupitia barua pepe na programu mbalimbali za mikutano, ninaweza kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti duniani kwa sekunde chache. Hii inanisaidia kurahisisha majukumu yangu na kuongeza ufanisi katika kazi yangu katika kazi zangu za kila siku. Kompyuta hunipa uwezo wa kupanga ratiba zangu na kuhifathi kumbukumbu muhimu kwa usalama zaidi.